Ninapofanya kazi na timu ya mbali. Ninatumia vyombo mbali mbali vya mawasiliano kama vile Slack, Zoom na email. Ni muhimu kufanya mikutano ya video mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba kila mtu anaelewa malengo na majukumu.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa. Lakini nafahamu kuwa wengi hupenda kuwafuga ndege kwa sababu ya sauti zao nzuri. Rangi zao nzuri na ukaribu wao kwa mfano ndege kama kasuku anaweza kuwa mpenzi mzuri na mwenye kufurahisha katika nyumba.

Ndio, napenda sana kwenda pwani kuna utulivu wa pekee unaponusa hewa ya chumvi. Kusikia sauti ya mawimbi na kuona anga na bahari navyo kutana. Mara nyingi ninapo kwenda pwani hufurahia kutazama machweo, kutembea kwenye mchanga na hata kuogelea ikiwa hali ya hewa inaruhusu.

Ndiyo, nimewai kufikiria kwanzisha biashara yangu hasa katika nyanja ya huduma za kielimu au ushirikiano wa kiteknolojia. Kwa mfano, ninaweza kufikiria kwanzisha mradi, unaosaidia watu kujifunza lugha mpya kwa urahisi au kusaidia wanafunzi katika masomo yao.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuunda programu za kompyuta asa katika luga ya python. Kwa sababu teknolojia inaendelea kwa kasi na ujuzi wakazi ubunifu na kujitegemea kiuchumi. Ndiyo ninaanza kujifunza kidogo kupitia youtube na kozi za mtandaoni. Ningependa kuanza na kozi zilizo pangwa. Sasa hivi kuanza na hatua ndogo ndogo kama kujifunza dhana moja kwa siku bila kukimbiza.

Kuhusu wasilisho kwa kweli ni na mchanga mko mchanganyiko. Kwanza huwa najisikia kidogo na msisimiko na hofu. Aswa ikiwa ni mbele ya watu wengi. Lakini pia minaona wasilisho kama fursa nzuri ya kujieleza kushiriki ujuzi na kujenga ujasi.

Kumbu kumbu nzuri sana kutoka utotoni wangu ni wakati nilipokuwa nikikaa na babu na bibi yangu mashambani. Tulikuwa tunakaa kijijini na jioni tulikuwa tunakusanyika chini ya mti mkubwa au kwenye baraza la nyumba tukisikiliza hadithi za kale za kibabu.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha vyombo hasa baada ya kula chakula kinachotoa mafuta kusuguwa na kuosha vyombo vinaweza kuchosha na kuchukua muda. Pia mara nyingi hujisikia kama kazi isio na mwisho ukimaliza kula tena kuna vyombo vya kusafisha.